Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Sana sana wakati ninapohitaji msaada kazini, ninaweza tu kuambia wenzangu kwamba ninahitaji msaada. Ninaongea, ninajiwasilisha, ninawaambia matatizo ambayo ninayoyahitaji ama yanayo nikumba ambayo yanafanya nihitaji msaada. Na ni napongea na kuwaambia jinsi ya kuwa ninavyo taka. Pia tutajadili tuone kwamba kama ninahitaji ule msaada kwa sababu ya mambo mingi kadha wakadha. iNa weza kuwa unahitaji msaada wakusaidiwa kazini msaada wafikifedha. Waeza kuwa unahitaji msaada wowote tu ule unapokuwa kazini. Kwa hivyo cha muhimu ni kwamba ongea waambie wenzako unahitaji msaada. Na pia kuna kama ni msaada wa fedha unafaa kunakili karatasi pale ambapo unafaa kujaza kama fomu na uweze kupelekea meneja wako ukaweza kumueleza kwamba unahitaji huo msaada kwa sababu ya mambo fulani fulani fulani kwa mfano unaweza ukamwambia ni nimeipata matanga nyumbani Pia unaweza waambia ninahitajika kupaa kupea wazazi fedha na sina Pia ninahitajika kuwa na nimemaliza mjengo fulani na chaki wango cha fedha na ambacho nahitaji mnipe Pia msaada mwingine waweza kuwa ni msaada wakikazi ya mikono na ninapo hitaji msaada kwa mfano kusaidiwa kuinua vitu Kwa mfano kusaidiwa kusafisha, kusaidiwa kuna kili hayo yote ninaomba msaada kwa wale ambao tunafanya kazi na wao. Naweza nikawaomba waniweze kunisaidia na wanaponisaidia kufanya kazi zangu, nitashukuru na pia niwambie nao wakihitaji msaada wowote waje tutaweza kusaidiana. Nivizuri kuongea wakati unapohitaji msaada kwa sababu unapata hata katika hali ya maisha mengine kutoka silazima kazini. Unapo shindwa kuongea unapo hitaji msaada, utapata kwanza wengine, wanaeza kujitoa uhai kwa sababu wamepatwa na msongo wa mawazo, labda madeni yamefurika, labda hana chochote, kwa hivyo unapata kwamba anahitaji msaada, lakini bali hawezi akauongea kwa sababu kwa wakati mwingine anasikia kanakwamba anahita, anahisi aibu ama anaogopa Kwa hivo anapata msongo wa mawazo na kuweza kujitia kitanzi. Laha, shahalifai vile, unafaa uongee, na unapo ongea pia utasaidika ukiwa umeongea. Lakini unapo nyamazia mambo ambayo yana kukera, mambo ambayo yanayo yanayo kuvamia, utapata kuwa mwewe utaumia peke yako. Na ni vizuri usiumie, ni vizuri uishi maisha marefu, unapo jihusisha na watu wengine. Uwe unalo ama hauna si lazima uwe na pesa ili uweze kusikilizwa Pia ukiwa hauna utasikilizwa vizuri sana watu pia watafurahia uweza ukiweza umeongea na utasaidika Usijali jinsi watu watakavyosema wewe ongea.

Mandhari gani nzuri umewahi kuona ni mandhari ya pale baharini. Mandhari hale niliyapenda sana kuona na ninaeza penda kuona hada wakati mwingine. Mandhari hale yanapendeza kwa sababu unapoona unapo nenda jioni utaeza kupata jua linapotua. Ukaliona jinsi linavyo mulika kwenye maji na nijambo ambalo linapendeza sana kuona. Pia ninapenda mandhari ya pale baharini Kwa sababu wakati mwingi unawaona wale ambao wanaogelea Unapo jinsi wanavyogelea wanaingia kwa maji Wanatoka Wani wanapinga mbizi vizuri na hao bila kuogopa haya ni mandhari mazuri ya kuweza wakati unapenda kuona pia wakati unapo kuwa na akili yako imechoka mwili wako umechoka baada ya siku kama unaishi pale karibu na ziwa lile, ama unaishi karibu na mto maji ya nafanya ni kama ni kama tu da wa amatherap ya kuweza kukukusaidia mwili wako ku, kupumzika, kwa njia moja, moja nyingine hivo mandhari ambayo kuna maji, nimandhari ambayo yanaponya pia unahishi kwamba, ninge tamani siku nzima iwezi kuenda pia mandhari ile ni mandhari ambayo kuna utapata sa maki wengi kwa hini kani baharini wengine wanarukaruka kutukuenda juu ya maji wengine unawatazama kule ndani unawaona wengine warembo wa ajabu wana rangi nzuri nzuri, rangi za kijani kibichi, utapata rangi ambayo ni ya majano na unapenda sana ninapenda sana wakati ni kokatika mandhari yale kila ninapoguza maji ninajimuagilia kwa uso unasikia kwanza umepumzika namwili wako ukokatika hali ile ya kuwa imechanga mka wizuri Yaani napenda sana mandhari yale ya kuyaona yale pale baharini kwa sababu ni mandhari kwangu ya nayopendeza sana.

Niambie kuhusu kitabu kimoja unachokipenda zaidi. Nimeweza kushiriki kusoma kitabu hiki kwa sababu kina hadithi nyingi. Kitabu hiki pia kinaongea ukweli kuhusu matukio yaliyo vita ama yaliyotendeka. Kitabu hiki ni kitabu kinachoitwa Biblia. Kitabu unapokisoma kina hadithi, kina historia, na pia kina utafiti mwingi kuhusu mambo yajayo, ama mambo ambayo yaliyokuwa wakati uliopita. Kitabu cha biblia ni kitabu ambacho kimeandikwa na watu kadha wa kadha, watu ambao wameandika historia zao, wameandika hadithi zao. Junsi ambavyo maisha yalivyokuwa wakati wa yesu wakati bila kabla yesu azaliwe na pia baada ya yesu maisha ambayo yaliyokuwa na inayefunza maadili mema Kwa mfano unapotazama kitabu cha mwanzo utapata kwanza kwamba ni kitabu ambacho kinapeana historia lakini ndani yake bado kinaeza kupeana maonyo Naeza kupeana mafunzo kwamba usipotii sauti yoyote ile ya mungu Utapata adhabu unapaswa kusikiliza unapaswa kuonywa na unapaswa kubadilisha tabia ambazo si nzuri kwa ajili ya mungu kuweza kupenya na kuishinda ndani yako Nakumbuka mhusika mmoja ambaye ninayempenda sana zaidi pale mhusika ambaye anaitwa sauli auli alikuwa muhusika ambaye alikuwa mhusika ambaye ni wa ajabu Kwa sababu unapata tabia zake ni tabia ambazo pia nawe unaeza ukacheka ndio alikua mcheshi sana kwa sababu jinsi gani unavyotazama na ukapata kwanza punda yuwaongea na bado ukazidi kumwongelesha Unajua kwamba hilo ni jambo ngumu sana kwa hivyo unaposikia mnyama anayeongea utapata mshtuko Utatoroka Utabaki pale umekaa na butwaa ila yeye Sauli alizidi kuongelesha, alizidi kuongea sana sana na alizidi kuongea na punda wake na akaweza kumwambia mimi sitaki uniambie chochote nataka wewe uamke unipeleke mahali ambapo ninataka kuenda. Nimbaya ni yeye aliyenisaidia mpaka nishauri kuweza kusoma kitabu hiki Nimbaya ni muhubiri wetu Mhubiri wangu ni mhubiri ambaye anapenda historia ni mhubiri anayopenda maadili mema Kwa hivo alinipa kile kitabu na akaniambia kwanza niweze kukifuatilia kwa ukaribu niweze kukisoma na pia ninapokisoma nitapata mambo mengi katika nyanja tofauti tofauti zitakazonisaidia kwa hali ya maisha Pia ningependa kusoma kitabu kingine ya ambacho ni kama ni cha mwandishi huyu kwa sababu ninaona maneno yake yanaenda kuenda na pia anajiwasilisha vizuri kwa urahisi ambao ni njia kila mtu anayoweza kuelewa bila kuogopa bila kujali na bila kutumia bila kujitu kutumia maneno mingi unajipata kwamba umefurahia sana kuwa katika. Sherehe ile ya kusoma kitabu kile ama wakati ule wa kusoma Kwa sababu utapata maadili na ufundisho maalum.

Unawakaribisha wafanyakazi wapya vipi? Kwa mfano, ninawakaribisha wafanyakazi wangu kwa njia ya kuweza kuandalia shirehe ya karibisho ambayo ninayoifanya ofisini kwangu. Kwa mfano, tunapopata wafanyakazi wapya, tunaeza kuwafu kwa pikia keki, tunaeza kuandalia wapishi wazuri, na pia tunaeza kuandalia mahali ambapo watakapokaa. Watapofanya kazi zao. Na wafanyakazi wapya wanapo kuja mina tunaitana mkutano ili kuweza kuwakaribisha na kuweza kuwajulisha kazi ambazo watakua nazifanya mahali watakua wanakaa ama zile njia watakazo zifanya ili kuweza kuimarisha kazi zao. Kwa mfano, ili kukua tumewakaribisha wafanyakazi wangu wapya wakati mwaka uliopita niliweza kuandaa sherehe kubwa ya wafanyakazi wale wa zamani na wale wapya ambao wanaingia Pia nikaeza kuwaandalia tamasha jioni ile wakafurahi na kukaribishwa kwa vinywaji, wakapavilaji Pia wakaweza kushiriki katika ngoma wakaziimba pale jioni kwa ajili ya kukaribisha wageni wapya. Pia ninapo wakaribisha wageni wapya ama wafanyakazi wapya ninaweza kuwazungusha katika ofisi yangu, nikiwaeleza ofisi katha wa katha na matumizi yake, ama kazi wanazozifanya pale kazini, ninawambia matumainio ya kazi yangu, ninawapa motisha wa kueza kufanya kazi bila kuvutwa ama bila kupewa mawaidha. Na wanapofanya kazi zile wataweza kuwa wamesikia kwamba wamejuwana na wamekaribishwa vizuri na hawana jambo lolote la kuogopa. Unapofanya kazi katika sehemu unawogopa hautaweza kuwasilisha ujumbe unaofaa kuwasilisha kwa vizuri Pia hauma tumainiwa yako hautaweza kuyafiche kwa sababu labda unajiuliza ninafanya jambo ambalo linafaa ama ninapofanya hivi ninapaswa kufanya hivyo ambao ninapasa kufanya vile Pia ninapo wakaribisha wafanya kazi wapya ninaweza kuonyesha vyeo na wasiji wakapita mipaka Utawaonyesha meneja, utawaonyesha wafanyakazi wa kawaida, utawaonyesha katika utawaonyesha yale madaraja wanafaa kuyapita na kwa heshima wanapotaka kufukwasilisha jambo Si lazima wakaondoka pale kutoka vyeo vyao pale wakaenda kwa meneja kuwasilisha kwamba hakuna karatasi shashi hiyo ni jambo ndogo sana ambalo lina mtu ama muhudumu wake Kwa hivyo ninawaonyesha che vyeo, daraja, huya kazi kwa na ninawaeleza wa mifano ya wakati unapo hitaji kuenda kujiwasilisha kwa watu wengine Ukifanya vile utapata kwamba wakati mnapofanya kazi katika mazingira yale kila mtu atakuwa anamwelewa mwenzake, kila mtu atakuwa anajua kazi zake, kila mtu atajua jinsi ya na ambavyo anafaa kuishi na wengine, na ujinsi wanavyo saidiana, jinsi ambavyo wataweza kufikisha mathumuni yao baada ya siku, na kathalika.

Programu gani ya simu hutumia kila siku? Programu ambayo ni ya kutafuta ama utafiti ambayo inaitwa Google ninajipata niinaitumia kila wakati. Hivi ni kwa sababu mimi ni mtafiti ambaye anapenda kujua mambo zaidi ya jinsi ambavyo yamenakiliwa kwa vitabu. Kwa hivyo ninapenda sana kufanya utafiti wangu na ninapoingia pale ninauliza swali na utafiti wa Google unaweza kunisaidia nikayajibu yale maswali. Kwa mfano ninapofanya mtihani wangu ambao hauhitaji, amabo unahitaji kuuliza maswali hapa, ninapata kwamba nimeuliza maswali na ninapouliza maswali ninajibiwa na ninapojibiwa ninaweza kufanya shughuli zangu. Programu hizi inaweza kunisaidia kwa kujua mengi na kwa kuweza kufahamu jinsi ambavyo inavyofanya kazi duniani kote. Utapata kwamba inatumiwa na watu zaidi ya bilioni tano ambao wanaweza kutumia hii utafiti ili kuweza kujua mambo yao ni vizuri kwamba kufanya utafiti wako kwa programu hiyo kwa sababu unapofanya programu hiyo inaweza kukujulisha mambo ambayo hauwezi yapata mahali kwingine na pia inaweza kuelimisha kwa mambo na matukio ya kila siku.

Eleza hali ya hewa leo Leo hali ya hewa leo ni inamajua Hakuna mawingu na pia hakuna upepo ni hali ya jua ambayo imetokeza asubui imechomoza kwa miale yake na linaka vizuri sana hilo jua na disipendi kuhusu joto sana ninapenda baridi kuliko jua Kwa hivo wakati kunakua na jua kali mimi hua sipendi hisia zangu zina zinaibuka vibaya na pia ninaweza kutoa na msisimuko wa moyo na pia ninaweza kupata jasho jingi kwa sababu ya hali ya joto jingi Pia joto jingi si vizu si si nzuri kwa sababu watu wengine wanapoche mkwa na damu wanaeza kusinzia wengine pia wanaweza wakaanguka kuzirai kwa sababu joto inakuwa jingi kuliko mwili wao jinsi unavyoweza ku kuji kutoa baridi ili kupunguza ile joto Yani nimevaa kaptura kwa sababu hewa ya leo inajoto jingi kwa sababu nikivaa kitu ambacho nikinajoto jingi sitaweza kukaa kwa jinsi aminavyofaa nitasikia kua kana kwamba mwiliwangu imebanwa sana napia kutokwa na najasho Sipendi aina hii ya hewa, ata kidogo, kwa sababu kunapokuwa na jua kali kuna maafa mengi Kwa mfano kunapata kiangazi, wanyama wanaweza kufa kwa sababu nyasi imekauka, vidimbwi vya maji vimekauka na pia nyasi yenyewe imeisha kwa sababu wanapokula yote inaisha na ile nyingine ambayo imebaki mizizi inaweza kukauka kwa sababu haipati maji Pia, kwa ambao wana wanapenda vilimo, wanapata kwamba vyakula vyao ambavyo wamevipanda, mbegu hazichipuki. Na pia, vile ambavyo vimechipuka, havipati maji ya kutosha kwa hivyo vinanyauka. Na hio hali inaweza kuleta kiangazi, na pia watu kukosa chakula, chakutosha, kuwalisha watoto, na pia wao wenyewe kujilisha. Haa, ji kitu ambacho ninacho kipenda kukifanya wakati kuna hewa kama hii, ninapenda kupiga mbizi Kwa sababu ninapo ingia katika maji, ninahisi kwamba mwili wangu umetulia, mwili wangu umepata umepata ile ile tempa ile ile hali ya kuwa si joto jingi na si baridi Kwa hivyo mwili wangu hautaweza kutoa kijasho Pia, katika hewa hii, ninapenda sana kuenda kuenda mahali kuna kivuli, ninaeza penda kuenda mitoni, niende mstuni Wakati ule ninapokaa chini ya kivuli, ninao ninatazama ndege wa angani, ninatazama maji, yanapo teremka, ama yanapo yanapo ingia katika katika mito mikubwa Ninapenda pia kusikia ndege wanapo imba wakati wa asubuhi na jioni na katika hewa hii, nzuri sana unapotaka kutembea wakati kwa msitu au kwenye kuna kivui. Nam.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kwamba ishi maisha yako. Hiyo ni jambo ambalo ni hekima ambayo nimeijua kwa muda kupitia kwa mambo ambayo nimewahipitia katika miaka yangu ya kuishi dunia hii. Nimefahamu ya kwamba ujifunze kuishi maisha yako. Unapo ishi maisha yako bila kujali yeyote anaishi namna gani ama anakutazama na mna gani utaweza kwenda mbali. Kwamfano ishi kulingana na kiwango cha maisha kulingana na mshahara unaopata Unapo pata mshahara wa kwamfano wa elfu kumi usijaribu kuishi maisha ambayo uwezi ukayatimiliza weza kuishi maisha ya chini kulingana na jinsi ya ambavyo wewe utayakimu mahitaji yako bila kusumbua watu na madeni na pia bila kuweza kuwa umekimbizwa sana na maisha Pia jambo ambayo hukiweza kuishi maisha yako pia utaweza kuenda mbali kwa sababu unajua yale matarajio ukonayo na yale ambayo ungetamani kufikisha katika maisha yako kwaivyo jaribu sana kuishi maisha yako.

Unapendelea kusoma gazeti au habari za mtandaoni. Ninapenda sana habari za mtandaoni kwa sababu habari za mtandaoni zinakuwa kwamba zimefafanuliwa kwa njia ambavo utakavo weza kuelewa. Kwa mfano, habari za mtandaoni utapata kwamba zimeleza na ukitaka kujua zaidi, utahendelea kupata. Lakini unaposoma habari za gazetini ama unaposoma gazeti unapata kwamba gazeti imegusia tu kidogo sana na inaacha nafasi hiyo inenda kwa habari zingine inaacha hiyo inenda kwa nafasi nyingine Lakini unaposoma habari mtandaoni unapata kwamba imeweza kueleza kwa makini, imeweza kueleza mapana na marefu imeweza kueleza kwa jinsi ya ambavyo wewe utaelewa na pia inaweza kueleza pia kwa mfano wa picha Kwa hivyo ukaweza kujua kwamba hiyo hizo habari ni za ukweli, naziko eneo gani, zinafanyika lini na utazipata wapi mambo kama hayo Lakini kwa gazeti hayaelezi mambo kwa ufafanuzi mkubwa ama wandani Ninapenda sana kusoma habari mtandandaoni tena Kwa sababu pia unajua kwamba zinachipuka kila wakati Lakini kwa gazeti unapata ni matukio ambayo ni ya hiyo siku tu ila ukitaka mahabari zingine utazipata kesho yake Ama kwa muda fulani.

Naweza kushiriki majila ninayoyapenda zaidi, ni majira ya masika. Majira haya ni majira ambayo yanaunyevunyevu hivi kuna mvua kidogo kidogo, na pia unapata kwamba kuna mvu, watu wanapanda na mimea inachipuka, wakati wa masika, watu huweza kutembea, kuenda kupanda mbegu na kulisha mfugo kwa sababu, Hali ile ni katika, iko katika, yaani mazingira yako sawa, hayatatanishi, hayana, si kiangazi vile pia wanyama wanaweza kushiba kwa sababu chakula ni kingi. Ni jambo lilofanya nipende majira haya ni kwa sababu wakati mmoja nilipokuwa, nimekaa katika mazingira ambayo yalikuwa na kiangazi sana. Na kwa sasa ilipokuwa na kingazi, nikapata kwamba mifugo wengi walikufa na nikaweza kuhisi kwamba nilikuwa na huzuni moyoni mwangu. Kutazama mnyama akifa kwa sababu amekosa maji ama amekosa chakula, ni jambo ambalo lilihuzunisha sana na nikatamani niweze kufanya, niweze kusiwezi tamani tena wakati ule. Lakini kwa sasa nikapenda majira ya masika kwa sababu ni masika kuna chakula kingi na pia hewa ni safi, kuna maji, kuna chakula na pia wanyama watapata kulishwa kule ambapo kila mahali kumejaa nyasi na shughuli ninazozipenda wakati wa majira haya ni upanzi Unapata kwamba kila sehemu ya nchi watu wanapanda Kwa sababu wanajua mvua itakapo mvua inakapo nyesha mimea yao itaweza kukuwa na afya na itaweza kupata mazao mazuri Ninahisi kwamba wakati wakati wa hewa wakati huo ninahisi vizuri, ninahisi kwamba moyo wangu unafuraha, nimetulia na pia sina mambo mengi ambayo yananisumbua mawazoni. Hivyo ninapenda sana majira ya masika.

Ninapenda sanaa ya ina mi nyingi Lakini sana sana ninapenda sana ya muziki sanaa ya muziki ni sanaa ambayo ni kubwa na inaupana wake Kuna zile nyimbo ambazo ni za kuburudisha, kuna zile muziki ni wa ibada, na kuna ule muziki wa kuweza Kupingisha misuri mimi ninapenda sana, ninapenda muziki yambao, ni muziki unaotulia vizuri, kwa sababu ninapotuliza akili zangu zinatulia vizuri na zinaweza kufanya mambo ambayo yanafuraisha. Kwa hivyo, ninapenda muziki huo kwa sababu ni muziki ambao unapendeza na unafurahisha vizuri sana. Na mwili wako, natulia, akili yako, inaimba na unafurahia. Kwa kweli, ninapenda sanaa ya muziki. Napopata pia kuna ina ya watu ambao ni wasani, wanao tunga nyimbo zile, ninapenda kaza wengine wawo. Kwa sababu wengine wale ambao wanatunga nyimbo ambazo ni nzuri, za kufurahisha, ninawapenda sana.

Kazi gani ya nyumba unayoi chukia? Naam. Kazi ya nyumba ninayoi chukia ni kazi ya kuosha vyombo. Mimi ni nachukia kazi ya kuosha vyombo. Kwa sababu unaosha vyombo kila wakati. Mamu. Ukimaliza kuosha vyombo. Unatumia vyombo vingine. Kukunywa maa, kukunyia maaji. Tena ukikakaa. Unatumia vyombo vingine. Kukulia, kupakulia chakula. Ukikakaa. Unatumia vyombo vingi baadaye. Siku kwa hivyo unapofanya usafi wa vyombo una pata kwamba vyombo haviishi kwa nyumba Utatumia vyombo, viishe na vitakapyo isha unarudia tena baada ya siku umoja unajipata kwamba umeosha vyombo kama mara tatu, hadi mara nene na jinsi ambavyo ninavyo penda usafi, ninapenda sana kuosha vyombo kwa sababu Ninapofanya hivyo, ninajua kwamba nyumba yangu, itakaa safi Haitavutia na wanyama na ama wadudu ambao wanaletwa na chakula na uchafu na kwa hivyo lazima nivyoshe vile vyombo lakini ni kazi ya nyumba ambayo mimi ni ninayo ichukia sana hiyo ni ninayo penda kazi ya kufua ama na kukunja nguo hizo ndizo kazi na kupanga nyumba ndizo kazi ambazo ni nazo sipenda katika nyumba.

Ninapenda kujifunza mambo mapia kwanjia ya kusoma na Ninapenda kusoma vitabu sana Ninapenda kusoma nakala sana sana Kwa sababu wakati ninaposoma nakala ninaweza Ninaweza kujua mambo mengi na ninajifunza mambo mengi Kwa sababu nakala nyingi zimeandikwa kwa madhumuni ya mambo mengi ama kwa madhumuni ya kuelimisha watu nyanja mbali mbali Kwa hivo unapata kwamba Ninapo jifunza kutoka kwa kusoma, ninajua kwamba ni mambo ambayo sita ya sahau, na unapo soma, unajua kwamba utaweza kuna kili hio rekodi yako, kwani utaweza kuhifadhi kwa maaba, maktaba Unaweza kufanya sana hesabu zako na ukaeza kujua kwamba umejifunza mambo mangapi kubaada ya siku Kwa sababu unapo soma, unaweza soma vitabu vingi jinsi kwa kama ulivyo uwezo wako na ukifanya hivyo unakuwa kwamba ni mtu ambaye anakuwa na maarifa na unajua kwamba unakuwa umeelimika na mambo mengi kama utapata mambo mengi sana ambayo unafaa kujifunza nayo sana sana mambo ambayo ina husu utafutaji wa mali utafutaji wa pesa hayo yote utaeza kuwapata kwa kujifunza kusoma vitabu wale watu ambayo wamefanikiwa kwanjia hile utaeza kuwapata pale.

Wakati wa wekendi, wekendi ni siku ambazo niza likizo, ambazo hauendi kazini ambayo ni jumamosi na jumapili. Na wakati wa wikendi ninapenda sana kupumzika. Ninapopumzika kwa njia ya kulala, kutembea mahali, ama pia ninaweza kujikuweka kazi kano na nikatulia tuli kama maji ya mtungi. Hiyo ni ndiyo wikendi ya. Pia, kwa sababu wakati wa siku za kazi ambao ni jumatatu hadi ijuma yapata kwamba sipati wakati wakati wa kupumzika na wala silali vizuri. Kwa hivyo ikifika ni wakati wa wikendi inaongeza masaa asubuhi, ninalala kidogo, inapunguza uchovu na ninaweza pia kujipata kwamba nimefanya mambo mengi ya kupumzika, nilale, nilale, niweke simu kando na pia ili niweze kufanya shuguli zangu kutoka jumatatu nikiwa mwenye ambaye bado ameweza kupata afya yake basi na ameweza kutoa huyo metosha.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Ninafua nguo mara mbili kwa wiki na siku ambazo ninazofua ni siku ya jumatatu na siku ya jumatano Ninapenda kufua siku hizo mbili za katikati ya wiki kwa sababu ndizo siku ambazo mimi niko likizo fupi na kwa hivyo ninapofua siku hizo ambazo niko likizo fupi, siku zingine nitaweza kutulia na nitaweza, nitaweza kukaa bila kufua nguo nyingi kwa uchovu Ninapenda kufua siku hizo mbili kwa sababu ninaporauka mapema naweza kufua na nikafanya shughuli zingine za siku Ninapenda kufua siku hizo mbili za katikati ya wiki kwa sababu ndizo siku ambazo mimi niko likizo fupi kufua nguo kwangu marambili kwa wiki ni kwa sababu tena Wakati mwingine najipata siku zingine haupati hata nafasi ndogo ya kuweza kufua Kwa hivo unapata kwamba umeziweka nguo zote zikakua nyingi na zitaweza kufanya nyumba yako ikakua chafu kwa hivyo unapendelea wakati ninapofua mara mbili kwa wiki.

Je, unagawanya taka zako?, naam, hh ninagawa taka zangu! Mh hh na kwanjia hii, utaratibu ninaofuatilia, ninapo gawa taka nikwamba, karatasi ambazo zinaweza kuwa mbolea, ninaziweka kando, nina ziweka kando, na bu zile taka ambazo zinaweza kuwa haziwezi zikakuwa mbolea, ninaweka kando, pia, ninachagua ninaweka mabaki ya chakula ninaweka kando, na hayo ninaweza kuwapa mhh kuku amba ama ndege ambao wako katika mazingira yangu, na karatasi ambazo haziwezi zikacho haziwezi tengeneza mbolea naweza kuzichoma kwa katakata zingine, na yale macha mauchafu mengine ambayo yanaweza kuwa kwa yanaweza kua. Yanak yanayoweza kuwa na ubora kwa shamba Ninaeza kuyapeleka shambani hh mabaki ya chakula ama maganda ya mandizi Maganda ya vyakula kutofauti tofauti Pia ninaeza kuzitepeleka shambani na zinaweza kuwa mbolea. Mch hh na kugawanya takataka kuna kuna faida katha wakatha Kwa sababu unaeza kwamba hauchafui mazingira yako unayoishi hh na pia unapo bado unazidi kutengeneza kutengeneza mbolea kwa shama shamba yako na pia unaboresha usafi katika mazingira yako, unayo yaishi. Ni vizuri kuwa mtu mwangalifu, ni vizuri pia kuwa mtu ambaye anajua ku ku kufanya mambo kwa kuweza kufikiria kwmba nijambo gani litaleta faida ya hivi sasa ya badae.

Ni juisi gani ya matunda unayoi penda. Ninapenda juisi ya matunda ya maembe kwa sababu embe ndilo tunda ambalo ninalipenda zaidi. Juisi ya matunda ya maembe inapatikana kule ambapo maembe yanapokuwa na unapata kwa bei nafuu. Na juisi ile inaposukari nyingi, jinsi ambavyo ninavyopenda, pia ina rangi ya kuvutia ambayo ni langi ya majano, na pia inaweza kusaidia mwili kwa mambo mengi, kwa mfano itakuta vitamini, na pia, inaweza ikakupa, ina kusaidia usije ukaumia tumbo, na kwa hivyo ninapenda juisi ile ya matunda sana. Ni matunda ya maembe yanapatikana sana sana mahali ambapo kuna jua, na mahali ambapo kuna joto, na mvua kiasi, na zitakuwa vizuri sana pale. Unaponunua tunda lile la maembe, ukatengeneza juisi yake, utapenda sana kuinywa wakati kuna jua, kwa sababu wakati kuna jua, mwili wako unaitaji kitu kilicho baridi, cha kuweza kutuliza joto ile ambayo iko mwilini. Na pia unaeza kuinywa pia wakati wa kubaridi, ukaipasha moto kidogo tu ama ukainywa jinsi ilivyo kwa sababu inakua tamu zidi napozidi kukaa kaa kidogo. Ila tu usije ukaiweka kwa muda mrefu kwa sababu itaharibika na ikiharibika inakua sumu mwilini. Napenda sana juisi ya maembe pia kwa sababu rangi yake tu ile ya majano na inavutia. Unapo itazama kwa umbali unaona kwamba inavutia macho na inakukaribisha pia wewe kama mnunuzi uweze kulinunua lile tunda, ukatengeneze juisi na pia ukaweze kuinywa. Matu, juisi ya matunda pia unaweza, unapo ipenda unaweza pia ukaiuza na watu wakanunua kwa sababu wanapenda maembe sana Kwa sababu maembe ni matamu.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tukio ambalo lilikuwa muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati nilipo fanya harusi kanisani. Nilipo funga doa ilikuwa ni siku ambayo nilio kuwa na furaha tele katika maisha yangu. Kwa sababu siku wai kuwa na siku kama hiyo nyingine katika maisha ya hivyo hapo mbeleni. Kwa hivyo, nilipo fanya fuga harusi yangu pale kanisani na mpendwa wangu, ilikuwa kama nifuraha ama nijambo ambalo nilikuwa nimeritamani kwa mda mrefu katika maisha yangu. Watu walijaha hadipo moni na nilipo ona vile nika furahi sana kujua kwamba watu wanaenzi, wananienzi sana na pia walifurahia nilipo watu waambia kwamba ninaenda kufanya harusi. Tukio hilo linanikumbusha kwamba mtu asije a kakata tamaa kwa sababu amekomaa ama amefika kiwango cha kupata mke ama mme na bali hajapata. Simama tukidete na siku yako itafika na utaweza kufunga ndoa na umpendaye. Kwa hivyo tuzidi kwa siku hiyo nititazidi kuwani tukio ambalo liliweza kuwa lamuhimu sana maisha yangu kwa sababu hakuna lingine bado limefika kama hilo. Ningetamani sana kurudia arusi yangu ililiwe tukio bado muhimu zaidi katika maisha yangu.

Je unaweza kuishi bila teknolojia hata siku moja la Siwezi ni kiaishi bila teknolojia hata siku moja teknolojia wakati kama huu inatumika katika mambo mengi ambayo ni muhimu na ambayo ni mambo ya kila siku ambayo huwezi ukaishi bila Kwa mfano Wakati mwingine unataka kusafiri kwenda kazini na lazima uitishe gari ambayo utakupeleka pale unajipata kwamba unaitisha mitandaoni na kwa hivyo, bila shaka kama hautaweza kuwa na teknolojia, hakuna vile ambavyo utakavyoweza kusafiri kwenda kazini na ufike kwa mda unaofaa. Pia, kwa wakati mwingine kuna kazi ambazo, mtu anaweza zifanya na teknolojia, kwa mfano zingine kazi zingine utazifanya kwa simu, kwa rununi yako, ama kwa kompyuta. Na wakati ambapo unakosa kutumia teknolojia ile, unaweza kupata kwamba kazi yako imedidimia, ama wakati mwingine umefutwa kazi. Kwa hivyo siwezi ni kaishi bila teknolojia. Teknolojia ina muhimu tena ni mgongo wa maendeleo ambayo. Ni uti wa mgongo wa maendeleo ambayo kwa wakati huu. Mataifa mengi ambayo pia yameendelea hayawezi yakaishi bila teknolojia kwa sababu wanatumia teknolojia katika kila hali kupika ndo hao kusafiri katika kila kitu teknolojia inakuwa ni miongoni mwa mambo ambayo yanaifikisha na inaweza kuafikiana Siwezi ni kaishi bila teknolojia kwa sababu teknolojia ndiyo inayo nijuza mambo ambayo yanatokea kila siku mambo ambayo ni mazuri, mambo ambayo ni mabaya, yakae ikinijuza, mambo jinsi hali taifa linavyoendelea.

Uzoefu wa kazi umenifundisha mambo mengi na unapojipata umezoea kazi Kuna faida na pia kuna hasara zake Lakini kwa sasa tutaeza kuzungumzia moja moja yake Tukijua kwamba ni uzoefu wa kazi je una mafaida nyingi kuliko maafa faida za kuzoea kazi ni kwamba unajipata wakati mwingi haufatiliwi kufanya kazi yako unaifanya kazi yako kwa njia zozote zile na kwa uwezekano wako wote kwa sababu ushafahamu ile kazi. Hauhitaji kushinda kuuliza, hauhitaji kushinda kufatwafatwa kwa sababu umefanya ile kazi kwa hali ya mazoea. Unafanya leo, unafanya kesho. Na kwa hivyo hadi ata ukiwa umefumba macho utaeza kufanya ile kazi. Kwa hivyo hiyo ni mojawapo ya uzuri wa kuzoea kazini kwenyu. Na pili kuzoea kazi, uzoefu wa kazi, unakupata wakati mwingine hautamani kufanya kazi nyingine Kwa sababu unaweza kujihakikishia kwamba hii kazi unayofanya ndiyo kazi yako ambayo ilikuwe imeandaliwa yako ya mbali Hii ndiyo kazi yahu ndio mungu amenipangia nikafanye hii kazi, kwa hivo haunanga haraka za kufikiria kutafuta kazi nyingine Uzoefu tena mwingine wa kazi ni kwamba hauhitaji kushinda kukumbushwa ya zile maadili ya kazini kule kwa sababu tayari ushayajua katika nchi za kucha zako hauhitaji kushinda kukumbushwa kwa sababu zote umekuwa ukizisoma kii kwa muda kwa simu ingini umesikia mkiambiwa mara kwa mara kwa hivyo unajipata kwamba u zinatoka hizo maadili yale yanatoka yenyewe bila ata kuambiwa na kujibiwa na mtu yeyote Bia uzoefu wakati umenifundisha kwamba Unaweza kuwa na maafa fulani kwa mfano ni maafa ya kwamba utapata kwamba umeweza kuzoea ile kazi hadi ukasikia unatamani kubadilisha na utakapo kufanya kazi na uanze kuhisi kana kwamba umeweza kutamani kubadilisha ni kwa sababu umekaa kwa muda ule wa mazoea kwa muda mrefu unatamani na angalau kama ulikuwa umeketi na unapata kwamba hauta hauta hauta hautakuwa umezoea ile kazi vibaya Pia unapozoea kazi na kwamba uzo mazoea ni mabaya kwa sababu wakati mwengine unajua kwamba wakubwa wenyu wanafanya tabia hii na hii na hii Kwa hivyo hautahitaji kushinda kufanya jambo lingine kwa sababu unajua wale wakubwa wataenda tu kufanya vile vile Lakini unapojipata kwamba haujazoea kazi sana na utaeza kujituma, ukafanya kazi zingine, ukajiaminie kwa mambo na pia utakapofanya hivyo ni utaeza kuwa na hali nzuri pale kazini.

Ninapenda kuwa mahali ambapo hakuna wingi wa watu Pia ninapenda kuwa mahali ambapo mazingira yapo ni ya kijani kimbichi yaani haina vumbi vumbi Pia ninapenda kuishi mazingira ambayo sijahusika sana katika pale kijijini wala mjini nimekaa katikati ya haya mambo mawili Pia ningependa mahali ambapo mimi mwenyewe nitaweza kufuga kuku, kufuga ng'ombe na pia kuishi kwa amani na niweze kuongeza nyumba, ninaweza penda mahali kama pale. Mahali ambapo pia wale wakulima, wanaweza kulima vitu vya kula vyao, wakaviuza kwa bei nafuu kulingana na jinsi ambapo watu wanapeleka vitu vyao kwa soko na wanaeza kupata pesa. Ninapenda wanyama kufuga niweze kupata maziwa Ninaweza penda kuhishi mahali ambapo kuna majani chai Ninapo angalia majani chai ya kiwa kwa shambani nione ya kipendeza sana na kwa blanketi ambayo ni ya kijani kimbichi ambayo ya nafuraisha kuangalia kwa macho na pia ninaweza tamani kuhishi mahali ambapo kuna mashule mengi hili niweze kufanya kuangalia na kutofautisha mashule mengine na shule ambayo inafaa nipeleke ndugu nitapenda mahali ambapo pia silazimishwi kufanya jambo ama si pia yale ninayofanya silazimishwi kuacha kwa sababu mara ingine nakuwa kwamba hatuna hatuna uwezo ya kuwazuia ya katendeka bali ya napotendeka tunajua jinsi ya kuweza kwa kuyapanga kwa hivyo ninapenda mazingira kama yale.